Ndio. Nimeshawahi kushiriki mashidano mara kadhaa. Nilishiriki mashidano ya kielimu na kijamii. Hasa yale yaliyohusisha kuwasirisha mawazo kazi za fifundi vikundi na vipaji binafsi. Uzoevu huwa ulinifundisha umuhimu wa maadalizi kujiamini na kushirikiana na wengini. Ingawa wakati mwingine ilikuwa na chagamoto mashidano yalinisaidia kukuza ujasiri wangu. Uwezo wa kuzungumza mbele ya watu na kujifunza kukubali matokeo. Iwe ni ushindi au somo lakuboresha zaidi.

Mafanikio ya kibinafsi ninayothamini kazini ni yale yanayonifanya nijisikie nimekua kitaaluma na kibinafsi kwa wakati mmoja. Kwanza nadtamini sana uwezo wangu wa kutekeleza majukumu kwa uadilifu, nidhamu na uwajibikaji. Hata pale panapokuwa na changamoto au shinikizo la muda. Najivunia kuona kazi ninayofanya ikileta matokeo halisi, iwe ni kuboresha utendaji wa timu, kutatua tatizo, au kusaidia taasisi kufikia malengo yake. Pili nathamini mafanikio ya kujifunza na kujiendeleza kazini. Kila fursa ya kupata ujuzi mpya kuboresha maarifa au kupokea mrejesho chanya hunipa motisha ya kufanya vizuri zaidi.

Siku za mvua huwa napenda kutumia muda wangu kwa utulivu na kufanya shughuli zinazofaa mazingira ya ndani. Mara nyigi huanza kwa kupumzika kidogo na kufurahia sauti ya mvua. Jambo linalonisaidia kutuliza mawazo. Kisha hujishugulisha na kusoma vitabu au makala haswa vinavyoniongezea maarifa au kuniburudisha. Pia, napenda kutazama filamu au vitipindi vya televisheni, nikichagua vile vinavyonifanya nijisikie vizuri au kujifunza kitu mpya. Wakati mwigine, hutumia siku za mvua kupanga mambo yangu kama kuandaa ratiba, kusafisha nyumba au kuandika mawazo na malengo yangu. Ikiwa nina hamu, hujishughulisha na kupika au kujaribu mapishi mapya kwani mvua huleta mazingira mazuri ya kuwa ndani na kujaribu vitu vipya.

Ndiyo, napenda kuzugumza kuhusu siasa, lakini kwa njia iliyo ya heshima, ya kujenga na yenye mipaka kwangu. Kuzugumzia siasa ni fursa, ya kuelewa jinsi uaminifu wa uongozi, ya unavyoadhiri maisha ya watu wa kawaida. Kuanzia elimu, afya, ajira, hadi maendelezo ya jamii. Ninapenda kusikiliza mitazamo tofauti kwa sababu hunisaidia kupanua uelewa wangu na kuona mambo kutoka pande mbali mbali. Hata hivyo, sipendi siasa inyosababisha migawanyiko, matusi au chuki napedelea mazugumzo ya nayolenga hoja, ukweli na kusuluhisha baada ya lawama au hisia kali. Pia nathamini ni muhimu kujua lini pa kuzugumza na lini pa kunyamaza.

Kinywaji ninachokipenda kunywa asubuhi, kawaida ni chai yenye maziwa au kahawa. Kwa sababu hunisaidia kuamka vizuri na kunipa nishati ya kuanza siku. Ninapenda kuchukua muda kidogo nikitumia kinywaji hiki, nikijitarisha kwa shuguli za kazi au shule. Kwani hufanya asubuhi iwe ya utulivu na yenye mpangilio. Mara nyigine, nikihitaji kidogo chenye afya, napendelea maji ya ufugufugu au juisi ya matunda ambao hunipa muiririshe na nguvu ya asubuhi bila kuwa na uzito. Kwa ujumla kunywa kinywaji cha asubuhi ni sehemu ya mazoea yangu ya kuanza siku kwa njia nzuri. Nikihakikisha kuwa najiweka tayari kimwili na kiakili kwa chagamoto na majukumu ya siku nzima.

Napendelea chakula kisicho na mafuta mengi, ingawa mara nyingine, hupenda pia vyakula vyenye mafuta kwa wingi wa ladha. Kwa upande wa afya, chakula kisicho na mafuta kinanipa nguvu ya kudumu. Hufanya mwili wangu ujisikie mwepesi, na kupunguza hatari za matatizo ya kiafya kama vile shinikizo la damu au matatizo ya moyo. Mara nyingi napendelea vyakula vinavyopikwa na njia ya kuchemsha kuoka au kukaanga kwa kiasi kidogo cha mafuta. Kwani, huchangia lishe bora na afya bajego vyenye faida kwa mwili. Hata hivyo, pia ninafurahia vyakula vyenye mafuta mara kwa mara. Kwa sehemu ya ladha au sherehe. Lakini si kitu cha kila siku. Napenda kuwa na mchanganyiko wa chakula, kinacho nipa, lishe bora, na pia furaha wakati wa kukula.

Napeda sanaa ya aina mbalimbali. Lakini hasa napeda. Napedezwa na sanaa ya kuona kama picha Michoro Na uchongaji wa kisasa. Sanaa kwangu sio tu burudani. Bali pia ni njia ya kuelezea hisia mitazamo na hadithi zisizo na maneno. Napenda michoro au picha zinazoweza kunichochea kufikiria ama kunipa mtazamo mpia ju ya maisha, historia ama mazingira. Pia napeda sanaa ya kitamaduni ya asili kama vile sanamu, uchoraji wajadi au kazi za mikono za kienyeji. Sanaa ya aina hii inanisaidia kuelewa utamaduni, historia na uridhi wa jamii huku ikiuganisha na mzizi yangu na maadili ya jamii. Sanaa ya maonyesho kama vile katuni, michoro ya kisiasa au grafiti pia hunivutia kwa sababu huonyesha ubunifu wakipekee na njia za kipekee za mawasiliano.

Mara nyingi, ninapenda kuenda mahali pa ibada kila wiki, hasa siku ya jumapili, au siku zinahusiana na ibada maalumu. Kwa mimi, mahali pa ibada ni sio tu sehemu ya kufanya ibada, bali pia ni nafasi ya kutuliza akili, kutafakali, na kuimarisha maadili yangu. Pia napenda kushirikiana na familia yangu ama marafiki zangu wa karibu katika ibada kwani kuongeza hisia ya umoja na mshikamano wa kijamii. Wakati mwigine ninakosa kuenda kwa sababu ya kazi au sababu binafsi. Napanga muda mwingine ili kuhakikisha ninaendelea kushiriki na kudumisha imani yangu. Kwa ujumla, mahali pa ibada ni sehemu, muhimu kwangu. Sio tu kwa ibada, bali pia kwa nafasi ya kujifunza, kutafakari, na kuimarisha uhusiano na jamii na mungu.

Ndiyo, napenda maua. Napendezwa na maua kwa sababu huleta uzuri, utulivu, na furaha popote yalipo. Harufu na rangi zake hunifanya nijisikie vizuri na kunipa amani ya moyo. Pia, naona maua kama ishara ya upendo, matumaini na maisha. Ndio maana hufaa sana katika hafla, maalum au hata kwa mapambo ya kawaida nyumbani.

Wakati wa pumziko kazini napenda kutumia muda wangu wa kupumzika kurejesha nishati ili niweze kuendelea na kazi kwa ufanisi. Mara nyingi napenda kutembea kidogo kunywa kinywaji kama maji ama chai ama kuzungumza na wenzangu kwa utulivu. Jambo linalonisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Pia wakati mwingine, napenda kutumia mapumziko yangu haya kufanya mazoezi, madogo ya mwili au kunyoosha. Kwani kufanya mazungumzo mazunguko kwa damu, huwa mzuri na kuondoa uchovu wa kazi kwa muda mrefu. Kwa upande mwingine, napenda pia kutumia muda huu wangu kupanga hatua zinazofuata za kazi au kuangalia ratiba ili kuendelea kwa ufanisi baada ya mapumziko.

Nigepeda kuona jamii ikipiga maedeleo wakiuchumi. Kijamii na kisaikolojia kwa usawa. Kwa upade wa kiuchumi, ningepeda kuona watu wengi wakipata ajira nzuri, biyashara zinakuwa, na rasilimali sinatumiwa kwa ufanisi, ili maisha ya kila mmoja yawe bola. Kijamii ningepeda kuona jamii yenye elimi ujuaji usawa wa kijinsia na heshima kwa kila mtu abapo kila mmoja na ananafasi ya kuchagia na kushiriki katika maedereo. Zaidi ya hapo, nigepeda kuona jamii ikijali mazigila na afya, ikizigatia usafi, lishe bola na huduma sa afya, sina wazo patikana kwa ote.

Napendelea kusafisha vifaa vyangu kila mara inavyohitajika hasa pale programu au mfumo wa kifaa inapoonyesha kuwa kuna sasisho jipya. Kwa kawaida napanga kusafisha mara moja au mara mbili kwa mwezi. Ili kuhakikisha vifaa vyangu vinafanya kazi kwa ufanisi na kwa usalama. Pia napeda kuhakikisha kuwa programu na data ziko salama kabla ya kusasisha ili kuepuka matatizo yoyote ya naoweza kuibuka. Kusasisha mara kwa mara kuna hakikisha vifaa vinakua na utendaji bora. Usalama wa juu na vipengele vipya vinavyorahisisha kazi na matumizi ya kila siku.

Ndiyo, nawafahamu majirani zangu kwa kiasi kizuri, napenda kujenga uhusiano wa heshima na wa kirafiki nao, kwani huu unachangia usalama wa amani ya mazingira ninayoishi, mara nyigi kusema kwa furaha kusaidia pale ninapohitajika, na pia kushirikiana katika shughuli za kijamii au jamii. Pia nawajua kwa sababu ushirikiano na majirani ni muhimu. Sio tu kwa masuala ya kijamii, bali pia kwa msaada wa haraka, pale kunapokuwa na dharura au tatizo lolote. Kwa kifupi kuwasiliana na kufahamu majirani kuna nifanya nijisikie kuunganishwa na jamii usalama na kuwa sehemu ya mahusiano ya kirafiki.

Uwezo nigepeda kuwa nao ni kuwa na ujuzi wa kusimamia muda na kufanya uamuzi kwa haraka na kwa busara. Kwani hili ligesaidia kufanikisha kazi na malego binafsi kwa ufanisi mkubwa. Pia nigepeda kuwa na uwezo wa kuwezesha wegine na kuogoza kwa hekima. Ili niweze kusaidia wenzagu, kufanikisha marego yao na kukuza timu kwa pamoja. Zaidi ya hayo, nigepeda kuwa na uwezo wa kujifunza haraka, kuadaptisha teknolojia mpya. Ili niweze kudumisha ushidani kazini na katika maisha binafsi. Uwezo huu unajumuisha pia uvumirifu, ubunifu na maono ya muda mlefu. Ili kila hatua ninayochukua iwe na maana na kuleta matokeo chanya.

Muzi yangu au masomo yangu yamekuwa ni sehemu ya msingi ya ukuaji wangu binafsi na kitaaluma. Kwa upande wa masomo, nimejikita katika kujifunza kwa bidii, kuelewa misingi ya taaluma na kukuza ujusi unaohitajika katika maisha halisi. Hii imenisaidia sio kupata maarifa, bali pia kujenga nidhamu, uvumilifu na uwezo wa kushughulikia changamoto. Kuhusu kazi napenda kuona kila kitu kama fursa ya kukusa ujuzi, kushirikiana na wengine na kutoa mchango chanya katika kazi yangu. Kila kazi ninafanya hufundisha sababu mpya, hunijengea ujasiri na kunisaidia kuboresha mpangilio wa kazi, utendaji na maadili ya kikazi.

Ndiyo napenda kulima bustani. Kulima bustani hunipa utulivu na furaha. Na hunisaidia kuwa karibu na mazingara ya asili. Napenda kuona mimea ikiwa hatua kwa hatua. Kwanzia kupanda hadi kuvuna. Jambo linalonipa hisia ya kulidhika na mafanikio. Saidi ya hayo kulima bustani hunifudisha subira uwajibikaji na pia nidhamu. Kwa sababu mimea inahitaji uangalifu wa mara kwa mara. Pia ni njia nzuri ya kupumzika kufanya mazoezi mepesi na kupata chakula safi. Jambo linalochangia afya na ustawi wangu kwa ujumla.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati napenda kutumia mpangilio mzuri, kueka kipaombele na kushirikiana na wengini pale ninapohitajika. Kwanza, hufanya orodha ya majukumu yote yanayohitajika. Nikitambua ni ipi muhimu na ya dharura zaidi. Hii husaidia kuhakikisha majukumu muhimu hayapiti bila kutimizwa. Baada ya kupanga, hupanga muda maalumu kwa kila kazi na kuzingatia muda wa mapumziko ili kudumisha umakini na nishati. Pia napima mara kwa mara hali ya utekelezaji kuhakikisha kazi inakweda sambamba na ratiba.

Na pendelea kitanda kilicho na faraja mzuri lakini si kigumu sana. Kitanda kizuri hufanya usingizi wangu uwe mzuri na wakutosha. Huku pia kikiunga mkono mwili kwa usahihi. Hasa mgongo na shingo. Kama kitanda ni kigumu sana. Hugharimu usingizi mzuri na huweza kusababisha uchovu. Au maumivu ya kimwili. Vile vile, kitanda kilicho laini sana kinaweza kufanya usipate msaada unaohitajika. Kwa hivyo na pendelea kitanda kilicho kuwa sawa, kati ya mgumu na laini. Kinachonipa faraja, usingizi mzuri na kurahisisha kuamka nikiwa na nguvu na tayari kwa siku mpya.

Hapana siishi mahali nilipozaliwa nilihama kwa sababu ya masomo napia kazi na kutafuta fursa bora za maisha. Kuishi sehemu tofauti na nilipozaliwa kimenipa nafasi ya kujifunza mambo mapya. Kukutana na watu wa tamaduni tofauti tofauti na kujitegemea zaidi. Hata hivyo, bado nadhamini sana mahali nilipozaliwa kwa sababu ndiko niliko kulia na kupata maadili ya msingi ya maisha. Ninapopata nafasi, napenda kurudi huko kwa ajili ya kutembelea familia na kukumbuka asili yangu. Kwa ujumla, kuishi mbali na nilipozaliwa kumenijenga, lakini bado ninajivunia na kuthamini nyumbani nilikotoka.

Chakupenda kuhusu shirika langu ni mazingira mazuri ya kazi na mshikamano kati ya wafanyakazi. Kuna utamaduni wa kuheshimiana, kushirikiana na kusaidiana, jambo ambalo linafanya nifanye kazi kwa ari na kujiamini. Ninathamini pia uwazi wa masiliano ambapo mawazo na maoni ya wafanyakazi husikilizwa na kuzingatiwa. Pia napenda kwamba kushiriki kunanipa fursa ya kujifunza na kujiendeleza. Iwe kupitia mafunzo, ushauri au majukumu mapya yanayonipa changamoto. Hii hunisaidia kukua kitaalamu, kitaaluma na kuboresha ujuzi wangu kila siku. Zaidi ya hayo, ninapenda maadili na malengo ya shirika kwa sababu yanaendana na misingi yangu ya kufanya kazi kwa uadilifu, uwajibikaji na kutoa huduma bora.

Kumbukumbku ya utotoni ninayokumbuka kwa furaha ni pale nilipoishi wakati wa likizo na familia katika shamba huko kijijini. Tulikuwa tukicheza nje. Kuogelea katika mito na mabwawa madogo na kushirikiana katika shughuli za nyumbani kama kupanda mimea na kusaidia wazazi. Kila siku ilikuwa furaha. Michezo na mushikamano wa jamii jambo lilo nifanya nijisikie salama na nikiwa ninapendwa. Zaidi ya hayo, kumbukumbu hizi zina nikumbusha maadili ya familia, urafiki na mushikamano. Hata sasa, napenda kutafakari kumbukumbu hizi kwani hunipa furaha na amani ya moyo na ni sehemu ya historia yangu binafsi ambayo imenisaidia kukuza tabia mzuri na mtazamo chanya katika maisha ya sasa.

Kila siku napendelea kutumia usafiri wa uma. Kama basi ama matatu kwani ni rahisi na ni nafuu kwa kuniruhusu kufika la kazini au shuleni kwa wakati. Njia hii pia hunipa nafasi ya kupumzika kidogo, kusoma na kuangalia habari wakati nikiwa njiani. Jambo linalo nifurahisha sana. Baada ya hapo, wakati mwigine na penda kutumia kutembea kwa miguu kwa sehemu fupi, kwani ni njia ya mazoezi na husaidia kuimarisha afya. Vile vile, kwa safari za mbali zaidi au pale ninapohitajika, hujituma kwa gari binafsi kwa urahisi na pia hiyo inakua haraka zaidi.

Kawaida na kaa hadi takilibani saa nne ama saa tano usiku. Iri kuhakikisha napata usigisi wa kutosha kwa ajiri ya siku iliofuata. Hii husaidia mwiri wangu na akili kupumzika kurejesha gufu na kuwadaa nishati ya shuguli za kesho. Mara nyigine ikiwa ni nakazi au masomo ya kufanya, hueda ni nakaa kidogo saidi, lakini daima napaga kuhakikisha na pata angalau saa saba hadi saa nane za usigisi, kwani usigisi mzuri ni umuhimu kwa afya, utedaji kazini au shireni, na pira kwa hali ya furaha binafsi. Kwa kifupi na kaa hadi saa nne ama saa tano usiku nikihakikisha napata usigisi wa kutosha na mwiri wagu unaederea kufanya kazi vizuri.

Kawaida ninaoga mara moja kwa siku. Mara nyingi asubuhi ili kuanza siku nikiwa msafi makini na nikiwa na nishati. Kuoga hunisaidia pia kuondoa uchofu wa usingizi. Hunipa hisia ya utulivu na hunifanya nijiskie msafi mwilini na kisaikolojia. Mara nyigine napenda kuoga marudio madogo ya ziada. Kama baada ya mazoezi au siku ya joto sana, ili kudumisha usafi wa afya bora. Kwa kifupi, kuoga ni sehemu ya utamaduni wangu wakila siku. Unaonisa heshima kwa mwili wangu na kuongeza faraja binafsi.

Rangi yangu ninayoipenda zaidi ni bluu naipenda kwa sababu inanipa hisia ya utulivu, amani na umakini. Bluu hunikumbusha anga na bahari vitu vinavyoashiria uhulu, upana na uthabiti. Pia napenda bluu kwa sababu ni rangi inayochaganyika kirahisi na rangi nyingine. Iwe katika mavazi, mapambo ya nyumba, au mazingira ya kazi. Hunifanya, nijisikie, nimepumzika, na nikiwa na mtazamo chanya, ndiyo maana, ni rangi, ninaipendelea, zaidi.

Napendelea kufanya mazoezi ya asubuhi. Kwasababu husaidia kuamsha mwili na akili. Kuongeza nishati na kuanza siku kwa ari na nguvu. Asubuhi ni wakati mzuri kwani mwili bado haujajikuta sana na hewa ni safi. Jambo linalo ongezea tija na pia afya hata hivyo. Wakati mwingine hasa pale ninapokuwa na shughuli nyingi mchana napenda kufanya mazoezi jioni ili kuondoa uchofu wa siku, kupumzika na kulejesha nguvu mwilini. Kwa kifupi, napenda kufanya mazoezi ya subuhi au jioni kulingana na mpangilio wa siku. Kila wakati kuhakikisha mwili na akili vinafanya kazi vizuri na kwaafya.

Napenda kutumia teknolojia ya sauti kwa sababu inanirahisishia mawasiliano na shughuli za kila siku. Kwa mfano, kutumia kurekodi maelezo kusikiliza muziki au kutumia wasaidizi wa sauti kama Google Assistant au siri kufanya kazi kwa urahisi zaidi. Zaidi ya hapo, teknolojia ya sauti pia hufaa kwa kusoma au kujifunza bila kutumia mikono kama kusikiliza vitabu vya sauti au mafunzo wakati wakusafiri. Hii inarahisisha kusambaza muda na kuongeza tija. Huko pia ikiongeza burudani na elimu kwa wakati mmoja.

Ninapunguza matumisi ya plastiki, na pedelea kutumia mbadala edelefu kama mifuko ya fitabaa, chobo cha chuma au glesi. Na fiobo vinafyowesa kutumika tena baada ya plastiku ya kutumia tu mara moja. Kwa mfano, na pedelea kubeba mfuko wagu wa fitabaa dukani baada ya kuchukua mifuko ya plastiki. Zaidi ya hapo, napunguza pia kununua bidhaa sinasoja plastiki zisohitajika na kujalibu kutumia fyobo fya nyuba finafyowesa kusafishwa na kutumika tena. Pia, hupada kutunza na kurudisha plastiki iliotumika katika sehemu ya kuchakata. Ili kusaidia masigira.

Kuhimiza ushirikiano katika timu kwa kuheshimiana, kushirikiana mawazo na kuweka malego ya pamoja. Kwanza, hufanya jitihada kuelewa uwezo na mitazamo ya kila mshiriki. Kisha, kuhimiza kila mmoja kushiriki kwa uwazi na kutoa mchago wake. Pia, napeda kutumia mikutano ya timu au majadiliano ya pamoja, ili kushughulikia chagamoto, kupanga kazi na kupata suluhisho kwa pamoja. Hii husaidia kila mshiriki kujisikia dhamani na kuunga mkono malengo ya timu. Zaidi ya hapo, ninahimiza ushirikiano wa kudumu kwa kuonyesha mfano wa kuaminiana, kusaidiana na kushirikiana bila ubinafsi.

Tana na timu, napenda kutumia mawasiliano wazi, kupaga majukumu na kusaidiana pale panapo hitajika. Kwanza, huelewa uwezo na nafasi za kila mshiriki. Kisha, kugawanya kazi kwa uhuhiano, ili kila mmoja, aweza kuchagia kwa ufanisi. Pia napenda kushirikiana kwa kushiriki mawazo kutoa ushauri na kushirikiana katika kutatua chagamoto. Mikutano ya timu au majadiliano ya pamoja. Husaidia kuhakikisha kila mshiriki anaelewa malengo ya timu na anahusika kikamilifu katika utekelezaji. Napenda kuonyesha ushirikiano wakudumu kwa kusaidia wenzangu pale wanapohitaji msaada na kushirikiana bila ubinafsi.

Mtu wa kuamka mapema. Na peda kuamka asubuhi kwa sababu ni wakati abao akili yangu huwa tulifu na makini zaidi. Na ninawesa kupaga siku yangu fizuri kabla shuguri nyigine hazijanza. Asubuhi hunipa nafasi ya kufanya mazoezi mepesi, kutafakali, au kupaga kazi zangu kwa utalatibu. Jabo linaloni saidia kuansa siku ni kiwa nagufu na motisha. Igawa kuna nyakati abapo na kaa hadi usiku ni kikamirisha kasi au kujipumzisha kwa ujumula na pedelea kuwa muka mapema kwa sababu unisaidia kuwa na nidhamu, tija na usawaziko mzuli wa maisha.

Ndio, nanpenda sana kujaribu vyakula vipya. Kujaribu chakula kipya, hunipa nafasi ya kujifunza utamaduni tofauti, ladha mpya na njia mbalimbali za kupika. Hii, hunifanya nifurahie chakula zaidi na kuepuka kuchoka kula aina moja ya chakula mara kwa mara. Pia napeda kujaribu vyakula vipya kwa sababu hunipa uzoefu wakipekee na kumbukumbu nzuri. Hasa ninaposhirikiana na marafiki au familia. Wakati mwigine napata ladha ninayoipenda sana ambayo hunifanya nijifunze, mapishi, mapya au hata kuanza kuipika nyumbani. Kujaribu vyakula vipya huniogezea furaha, ubunifu na uelewa wa tamaduni mbalimbali.

Napendelea mwanga wa kati kwa sababu haufanyi joto sana wala kuchosha macho na hunipa hali ya utulivu na faraja ndani ya chumba. Mwanga wa kati pia husaidia kufanya kazi, kusoma au kupumzika bila kuchosha akili au kuathiri usingizi. Kwa upande wa mwanga mkali mara nyingine unaweza kuwa mzuri pale unapohitaji nishati au kuamka mapema. Lakini kwa matumizi ya kila siku, mwanga wa kati unahakikisha mazingira ni tulivu, ya kupendeza na pia yenye usawa.

Napenda kusimamia kwa sababu kunanipa nafasi ya kuchangia maamuzi. Kupanga mipango na kuhakikisha kila kitu kinaendelea vizuri. Napenda kuogoza kwa njia ya kushirikisha timu, kueleza malengo. Na kushughulikia changamoto kwa njia ya busara. Hata hivyo pia nafurahia wakati mwingine kusimamiwa, hasa pale ni nafasi ya kujifunza kutoko kwa mtu mwenye uzoefu au mwongozo sahihi. Hii husaidia kukuza ujuzi wangu na kunifunza mbinu mpya kufanya kazi kwa ufanisi. Kwa kifupi napenda kusimamia kwa kushirikisha na kusimamiwa kwa kujifunza kwani zote huchangia ukuaji wa kibinafsi na mafanikio ya timu.

Nafanya mazoezi ya mwili takribani mara tatu ama tano kwa wiki kulingana na muda na shughuli za kila siku. Mazoezi haya ni mchaganyiko wa kutembea, kukimbia kidogo, au kufanya mazoezi nyepesi nyumbani. Yote yanalenga kudumisha afya, nguvu na stamina ya mwili. Zaidi ya hayo, mara nyingine napenda kufanya mazoezi ya ziada baada ya kazi au mwishoni mwa wiki. Hasa pale ninapohitaji kupumzika na kuondoa uchovu wa siku nzima. Mazoezi ya mwili kwangu ni mara tatu ama tano kwa wiki yakilenga afya, nguvu na mtazamo mzuri wa mwili na akili.

Ninacho kipenda zaidi ni ugali na samaki wakukaanga kwa sababu ni chakula cha asili na zenye ladha nzuri. Napenda jinsi ugali inavyokamilisha chakula chote na kufanya mlo uwe wakuridhisha na wa nguvu. Huku samaki wakukaanga akiongezea ladha na virutubisho muhimu. Zaidi ya hapo, napenda chakula hiki kwa sababu kinanikumbusha nyakati za familia na tamaduni za asili. Ambapo mara nyigi huliwa pamoja na familia au marafiki. Kwa jumla, chakula hiki kina nipa furaha, lishe bora na kumbu kumbu mzuri ya kijami na pia ya familia.

Ninapokabiliana na tatizo kazini napenda kutumia mbinu za kupanga, kuchambua na kutafuta suluhisho kwa makini. Kwanza, huelewa tatizo kwa kina, nikiangalia sababu zake, athari na ni nini kinachohitajika kufanikisha suluhisho. Hii, husaidia kuepuka kufanya maamuzi ya haraka yasio na msigi. Baada ya hapo, napanga hatua za kutatua tatizo kwa kipaumbele na raslimali zinazohitajika. Na mara nyigine nikishirikiana na wenzangu au washauri wenye uzoefu, ili kupata mtazamo mpya. Pia ninahakikisha kufuatilia suluhisho lililotekelezwa ili kuhakikisha tatizo limekwisha kikamilifu na halitajirudia tena.

Asubuhi hii niliamka saa kumi na moja. Kwanza nilifanya mazoezi mepesi. Naokisha nilijiandaa kwa shughuli za siku. Baada ya hapo nilijipanga ratiba ya kazi na masomo yangu. Nikitambua ni nini cha muhimu cha kufanya kwanza. Pia nilichukua muda kidogo kula kifungua kinywa kinywa chenye lishe. Nilikula mkate, mayai na chai. Pia na kusoma na kufuatilia habari ili kuanza siku nikiwa na nishati na mtazamo mzuri. Asubuhi hii ilikuwa ya mchaganyiko wa mazoezi. Kupanga ratiba na maandalizi ya siku kwa njia yenye tija.

Napendelea kuwasiliana na watu kwa uwazi, heshima na kwa kushirikiana, kwanza kuelewa mtazamo na hisia za mtu mwingine, ili kuhakikisha mawasiliano ni ya kufanikisha na kuyasalisha kutoelewana. Pia napenda kutumia mawasiliano ya moja kwa moja pale inavyowezekana kama kwa uso kwa uso au simu kwani hunisaidia kueleza mawazo yangu kwa uwazi na pia kusikia hisia za mtu mwingine. Vile vile, napenda kutumia teknolojia ya mawasiliano kama barua ya pepe au ujumbe mfupi pale ambapo mawasiliano ya haraka au yasio ya ana kwa ana yanahitajika. Kwa kifupi, napendelea kuwasiliana kwa njia ya uwazi, heshima, kushirikiana na kutumia njia zinazofaa kuligana na hali.

Wazo nzuri ninalo kwa siku ya leo ni kutenga muda wa kupanga kazi zangu na kufanya kazi moja kwa moja bila kuchelewesha. Ili siku iwe na tija na kila jambo lifanyike kwa utaratibu. Pia napenda kujipa muda wa kupumzika kidogo na kufurahia kile ninachokifanya. Kwani hili hufanya siku iwe yenye furaha na yenye usawa kati ya kazi na burudani. Zaidi ya hapo, ninaweza kujifunza kitu kipya leo kama kusoma kitabu, kuangalia mafunzo mtandaoni, au kushirikiana na mtu kuleta suluhisho la tatizo. Wazo mzuri la siku ya leo ni kupanga, kufanya kwa nidhamu, kupumzika kwa makini na kujifunsa kitu kipya.

Mchezo ninaupenda zaidi katika olimpiki ni riadha. Ninaupenda kwa sababu unawakilisha nguvu, uvumilivu, kazi na nidhamu. Ambazo ni sifa muhimu sana kwa wana michezo yeyote. Riadha ina michezo mbalimbali kama mbio fupi na ndefu, kuruka, kurusha na marathoni. Jambo inalofanya iwe ya kusisimua na kuvutia kutazama. Kinanacho nivutia zaidi ni kuona wanariadha wakijituma kwa miaka mingi. Ili sekude chache au dakika chache chache zinaweza kuamua ushindi wao. Pia riadha hunipa fahali kubwa sana. Hasa ninapoona wanariadha wa Afrika na hasa kutoka Kenya wakifanya vizuri katika mbio za masafa marefu na kuwakilisha inchi kwa heshima kubwa.

Ndio napenda kuoga kwa maji moto. Hasa asubuhi au jioni baada ya siku ndefu. Maji moto hunisaidia kupumzisha mwili, kuondoa uchovu na kupunguza msongo wa mawazo. Pia hunifanya nijisikie mtulivu na nikiwa tayari kuendelea na shughuli zangu au kulala vizuri. Kuoga kwa maji moto, hunisaidia kuimarisha mzunguko wa damu na kupunguza maumivu madogo madogo ya misuli. Hata hivyo, mara nyingine napenda kubadilisha na maji ya kawaida kulingana na hali ya hewa. Kwa kuoga na maji moto, hunipa faraja, utulivu na hisia ya kujitunza vizuri.

Wakati mkuu wa besiboli ni pale timu inapoingia mchuwano muhimu wa mashindano makubwa kama fainali au mechi ya ushindaji wa hali ya juu. Hii ni wakati wa msisimko mkubwa, shabaha kubwa na ushindani wa hali ya juu. Ambapo kila mchezaji anahitaji kufanya vizuri ili timu ipate ushindi. Kinachonivutia zaidi katika wakati huu ni msisimko wa mashabiki, mbinu za wachezaji na jinsi kila hatua inaweza kubadilisha matokeo ya mchezo. Ni fursa ya kuona ushirikiano wa timu, uvumilivu na nidhamu. Ambazo ni sifa muhimu kwa mchezaji. Wakati mkuu wa besiboli ni msisimko mkubwa, changamko ya hali ya juu na fursa ya kuona uthabiti, ushindani na ushirikiano wa timu.

Ninasaidia jamii yangu kwa njia mbalimbali. Kulingana na uwezo na fursa nilizo nazo. Kwanza, napenda kushiriki katika jamii za kujitolea. Kama kusaidia kusafisha mazingira, kushiriki upandaji wa miti, kusaidia katika shughuli za kijamii kama harambee na miradi ya kimaendeleo. Hii hunifanya nijisikie sehemu ya jamii na kuchangia ustawi wa wote. Pia, usaidia kwa kushirikiana na watu kutoa ushauri au msaada pale unapowezekana, hasa kwa vijana au wale wanaohitaji mwongozo. Mara nyingine, huchangia kwa mawazo, muda au rasilimali ndogo, pia ni njia muhimu ya kusaidia jamii kubwa. Nasaidia jamii yangu kwa kujitoa, kushirikiana na kuajibika nikijua kuwa hata mchango mdogo unaeza kuleta mabadiliko makubwa katika maisha ya wengine.

Ndio. Napenda kuvaa kofia. Hasa inapokuwa na kunapokuwa na jua, jua kali au baridi. Kofia hunisaidia kujilinda dhidi ya jua, kulinda macho na ngozi, na pia kunifanya nijisikie nikiwa nadhifu na mwenye mtido mzuri. Zaidi ya hapo, napenda kofia kwa sababu inaweza kukamilisha mavazi kuonyesha mtindo wa mtu. Ingawa sivai kofia kila siku, napenda kuvaa kofia kuligana na hali ya hewa, tukio, ama pia naivaa wakati ninaenda burudani.

Ndio, nimewahi kulima. Kilimo kimenipa uzoefu mzuri kwa sababu hunifudisha uvumilivu, bidii, na kuthamini kazi ya mikono. Nilijifunza jinsi ya kuandaa shamba, kupanda mazao, na kuyatunza, na kusubiri kwa subira hadi mafuno yapatikane. Kupitia kulima nimeelewa pia umuhimu wa chakula, mazingira na matumizi sahihi ya ardhi. Ni shughuli inayo nifanya nijisikie karibu na asili na inanipa furaha kubwa hasaa ninapoona matokeo ya juhudi zangu. Kulima ni uzoefu wenye maana ambao hunijenga kimwili, kiakili, na kimaadili.

Kinyuaji cha baridi ni nachokipeda zaidi ni juisi ya matuda asili. Kama ndimu, machugwa, au tikiti maji. Kinywaji hiki hunipa mapumziko, unywefu mwilini na ni shati ya haraka. Hasa siku za joto au baada ya shughuli za mwili. Zaidi ya hapo, napenda kinywaji hiki kwa sababu ni kihai, chenye virutubisho na huchagia afya nzuri. Tofauti na vinywaji vilivyo na sukari mingi au kemikali. Pia, na kunywa juisi ya matunda kunanifanya nijisikie mtulivu, mwenye furaha na mwenye afya njema. Kinywaji cha baridi ni nakipenda ni juisi ya matuda asili, chenye afya, kipya na kinanipa ni shati na furaha.

Wakati ninafanya kazi vizuri zaidi ni asubuhi mapema. Mara baada ya kuamka na kufanya mazoezi mepesi au kifungua kinywa kidogo. Hii ni kwa sababu akili yangu huwa makini zaidi. Mtazamo mzuri na nguvu za mwili zilipo katika kiwango bora. Jambo linaloongeza ufanisi wa kazi. Zaidi ya hapo, asubuhi hunisaidia kupanga kipaumbele cha kazi, kushughulikia majukumu muhimu kwanza na kuepuka msongamano wa shughuli. Ingawa pia ninaweza kufanya kazi kwa ufanisi mchana au jioni kwa ujumla napendelea asubuhi kwa sababu ni wakati ambapo. Nishati, nidhamu na mtazamo wa kufanikisha malengo vinaweza kuwa juu zaidi.

Hapana sina ndege wa kufugwa nyumbani. Ingawa baadhi ya watu wanapenda kufuga ndege. Kama burudani au marafiki wa nyumbani. Mimi binafsi sipendi na sina pia nafasi ya kumtunza ndege. Hata hivyo, napenda kuona ndege wakicheza au wakiimba nje. Kwa sababu, hunipa hisia za utulivu, furaha na na mshikamano na asili. Sina ndege wakufugwa nyumbani, lakini ninadhamini uzuri na dhamani ya ndege katika mazingira ya asili.

Ninapojaribu kufanya marafiki wapya na pendelea kuwa mtulivu. Mwenye heshima na mwenye tabia kufungua mazungumzo. Kwanza, huanza kwa mazugumzo kwa upole na kuelewa mtu mwigine. Kuuliza maswali kuhusu maslahi yake na kushirikiana katika mambo madogo ya kila siku. Zaidi ya hapo napenda kushiriki shughuli zinazo nifurahisha au zinazo mjumuisha kama michezo kusoma pamoja au kushirikiana kwenye kazi za kijami. Kwani hii husaidia kujenga imani na mshikamano. Pia ni muhimu kuwa mwenye ukweli na heshima. Ili marafiki wapya wajisikie huru kushirikiana na mimi. Ninapofanya marafiki wapya ninatumia mawasiliano ya heshima kushirikiana katika shughuli na kujenga imani jambo linalo ongeza urafiki wa kudumu na furaha ya kijamii.

Napendelea mazigira ya kazi ambayo ni tulivu. Yenye mpagilio mzuri, na yenye ushirikiano kati ya wafanyikazi. Mazigira kama haya hufanya kazi iwe rahisi, bila msogamano wa mawazo na hunipa motisha ya kufanya kazi kwa bidii. Zaidi ya hapo napeda mazigira yanayohimiza mawasiliano wazi, kushirikiana, na kubadilishana mawazo. Kwani hii husaidia kutatua chagamoto kwa haraka na kuogeza tija ya kila mtu. Ni muhimu pia kuwa na mwanga mzuri, hewa safi, na vifaa vinavyofaa, ili kazi iwe yenye furaha na ufanisi. Napenda mazigira ya kazi tulifu, yenye mpangilio, ushirikiano, mwanga mzuri na vifaa vya kutosha. Kwani huchagia ufanisi, furaha na tija kazini.

Mazingira ya kazi yanayofanya kuwa mazuri ni yale yenye utulivu. Mpangilio mzuri na heshima kati ya wafanyikazi. Hii husaidia watu kufanya kazi kwa urahisi bila msongo wa mawazo. Na kuongezea motisha ya kufanikisha majukumu. Mazingira mazuri yanayohusisha mawasiliano wazi. Kushirikiana kwa timu na fursa ya kujifunza au kukuza ujuzi. Mwaka mzuri, hewa safi na vifaa vinavyofaa kuchangia faraja ya tija ya kila mmoja kazini. Mazingira ya kazi yanafanya kazi kuwa mazuri ni yale yenye utulivu. Mpanglio Heshima Ushirikiano Mwanga na hali safi na fursa ya ukuwaji kwani yote yanachangia tija, furaha na mafanikio ya wafanyikazi.

Kutumia kasi ya ushirikiano na wengine, kuansa huwelewa malengo ya pamoja na majukumu ya kila mshiriki. Kisha, napaga hatua za kazi kwa kushirikiana na wenzangu, kuhakikisha kila mmoja anachagia kwa uwezo wake. Zaidi ya hapo, napeda kushirikiana mawazo kuzikirisa maoni ya kila mtu na kutowa msaada pale panapohitajika. Hii usaidia timu kufanikisha kazi kwa ufanisi na kuodowa kutoelewana. Pia napima maedeleo mala kwa mala na kushirikiana kwa kalibu ili kuhakikisha kila hatua inafanikishwa kama ilifyo pangwa. Ninapofanya kazi ya ushirikiano, ninatumia kushirikiana, kusikilizana, kusaidiana na kufuatilia maedeleo. Ili timu ifanikishe, malego kwa ufanisi na mushikamano mzuri.

Chakula chakigeni ni lichowahi kujaribu ni sushi kutoka. Japani. Nilivutiwa sana na muundo wake wa kipekee. Ladha ya samaki safi na mchanganyiko wa mchele na viungo. Pamoja na njia ya kuaanda chakula hicho kwa umakini mkubwa. Nilijifunza pia kuwa chakula hiki kinaonyesha, utamaduni, heshima kwa chakula na usahihi katika maandalizi. Jambo ambalo ni tafauti na chakula kinacho kizoea nyumbani. Kujaribu sushi, kuna nifanya nijivunie uzoefu mpya na kunipa kumbukumbu nzuri, yaladha za kimataifa. Sushi, ni chakula cha kigeni. Nilichokipenda kujaribu kwasababu kina ladha ya kipekee, kina onyesha utamadumi na wanchi nyingine na kina nifanya nijisikie mwenye furaha na msisimuko wakupika.

Tuda lagu la kupedezoa ni tufaha. Napeda tufaha kwa sababu ni laini tamu kidogo na lenye firutubisho muhimu kama fitamini na nyuzi. Kula tufaha husaidia mwili kupata guvu na afya jema. Na pia ni lahisi kubeba na kula popote. Zaidi ya hapo napeda tufaha kwa sababu inanifanya nijisikiebmsafi na limeja latha ya asili. Mara nyigi pia uliwa kama sehemu ya fitafunwa au kuadaliwa katika juisi na saladi. Jabo linaogeza ubola wa lishe. Tufaha ni tuda langu la kupedezwa kwa sababu lina ladha tamu, lina afia na linalipa ulaha kila siku.

Timu ya michezo ninayofuata zaidi ni Harambee Stars. Timu ya taifa ya Kenya. Ninaifuatilia kwa sababu inawakilisha nchi yangu na huamsha hisia za uzalendo. Umoja na matumaini kila wanapocheza. Ingawa safari yao imekuwa ya changamoto. Ninafurahia kuona jitihada, maendeleo na vipaji vipya vinvyoibuka. Pia, kwa upande wa soko la kimataifa, nafuatilia Manchester United kwa sababu ya historia yake, mashabiki wengi na mtindo wa mchezo, kufuata timu hunipa burudani, msisimuko na fursa ya kushirikiana na wengine kupitia kwa mchezo.

Ndioo, napeda kuchola na kupaka lagi. Asa, kama jia kujieleza na kupumzika, kuchola unisaidia kuonyesha mawazo na hisia sangu bila maneno. Huku kupaka lagi, kuna nipa utulifu na furaha. Na peda kutumia lagi tofauti kuligana na lagi na hali yangu ya moyo, kwa sababu lagi zinaguvu ya kubadilisha hisia na kuleta musukumo mpia. Na peda shuguri hizi kwa sababu unisaidia kuongeza ubunifu wa umakini. Na nijianzuli ya kuodoa msogo wa mawazo baada ya shuguri nyigi. Hata kama sifanyi mara kwa mara, ninamopata muda, kujola au kupaka lagi. Unifanya nijisikia mtulivu, mwenye furaha na mwenye msukumo wa ubunifu.

Napenda mtaa wangu kwa sababu una utulivu na hali ya amani inayonifanya nijisikie nyumbani kweli. Majirani ni wakarimu na wenye mshikamano. Tukiwa tayari kusaidiana wakati wa shida au kusherehekea pamoja furaha. Pia napenda kuwa huduma muhimu kama maduka usafiri na vituo vya msingi viko karibu. Jambo linalorahisisha maisha ya kila siku. Zaidi ya hayo mazingira ni safi na salama na kuna maeneo ya kupumzika na yanayo nisaidia kupuguza msongo wa mawazo. Mtaa wangu unanipa hisia ya usalama, faraja na kuwa sehemu ya jamii moja.

Napeda sana inayoelezea hadithi na hisia. Ninafutiwa sana na uchoraji, wenye rangi na maana mzito. Muziki unaugusa moyo na ushaili unaotumia maneno kwa ubunifu. Pia napeda sana saki siyasa sina zoibua maswali au kuonyesha uhalisia wajamii. Pamoja na sanaa za kitamaduni, sinasohifadhi, historia na utabulisho wa watu.

Ninawianisha kazi na maisha ya kibinafsi kwa kueka mipaka iliyo wazi kati ya muda wa kazi na muda wangu wa kibinafsi. Huhakikisha nina ratiba inayonisaidia kutimiza majukumu ya kazi bila kuadhiri muda wa kupumzika familia au marafiki. Ninapanga siku yangu huweka kipaumbele ili kazi muhimu zikamilike mapema na hivyo hunipa nafasi ya kujishughulisha na mambo yanayonipa furaha inje ya kazi. Pia ninajifunza kusema hapana pale majukumu ya kazi yanapozidi uwezo wangu au yanapochukua muda wa kibinafsi bila ulazima. Huwa nachukua mapumziko ya mara kwa mara ili kuepuka kuchoka au msongo wa mawazo na kutumia muda huo kufanya mazoezi, kusoma au kupumzika.

Kitabu ninachokipenda zaidi ni The Alchemist cha Paulo Coelho. Nakipenda kwa sababu kina ujumbe rahisi, lakini wenye nguvu kuhusu kufuata ndoto zako na kuamini safari ya maisha. Hadithi inafuata Santiago, kijana mchugaji anayesafiri kutafuta hazina. Lakini njiani anajifunza kuwa hazina ya kweli mara nyingi. Mara nyingi huwa ni maarifa, ujasiri na kujitambua. Kile kinachonivutia zaidi ni jinsi kitabu kinavyotumia lugha nyepesi na mifano ya kifalsafa kueleza masomo mazito ya maisha.

Diyo, napeda kupiga chobo cha muziki. Hasa, piano. Ninapopiga na hisi aina ya utulivu na fulaha kwa wakati mmoja. Chobo cha muziki si situ kutowa burudani. Mbali pia, ni njia ya kujieleza kihisia. Kila noti inaweza kuonyesha hisia tofauti. Fulaha, uzuni, au amani. Kupiga pia kina nifanya nijisarishe na kuzigatia kwa kuwa nahitaji umakini mkubwa katika midundo, ritmo na muudo wa wibo. Zaidi ya yote na peda kupiga chobo cha muziki kwa sababu uchagia kukuza ubunifu na pia ubola wa akili.

Mukate ninaupeda zaidi ni mkate wa gano mzima. Ninapeda kwa sababu uko na ladha mzuri. Ni mzuri kiafia na unaniogeza gufu kwa muda mlefu bila kusababisha jaharaka. Mukate huu pia ni mzuri ninapokula na majusi, jibini au hata kwa kuogeza radha na utamu wa chakula. Zaidi ya ladha na afya napeda mkate huu kwa sababu ni lahisi kupatikana na unaweza kutumika kwa jianyigi, kuoka, kuchemusha au hata kula kama ulivyo. Kira ninapokula uhisi ni chakula kilicho chenye firutubisho na kinachonipa guvu kwa chuguri ya siku mzima. Mukate wa gano mzima ni mchaganyiko wa ladha, afya na urahisi. Jabo linalonifanya niwe na tabia ya kuupedelea kila siku.

Napenda kula njia nyubani katika mikahawa, midoro au sehemu tulivu. Zenye mazigira ya kupumzika. Sehemu kama hizi, unipa nafasi ya kufurahia chakula bila kelele nyingi. Huku ni kifurahia mazugumzo mazuri au muda wa kutafakali. Ninafutiwa sana na mikahawa inayohudumia chakula cha asili au cha utamaduni. Kwa sababu, ladha yake huwa ya nyubani na yenye kubukubu mzuri. Pia, napeda kula katika maeneo yaliyo na mandhali mzuri kama bustani au maeneo ya wazi kwa sababu ufanya chakula kihisi kuwa cha kipekee zaidi. Zaidi ya chakula chenye kinachofutia ni huduma nzuri na mazigira safi kwani hivi unifanya nijisikie hulu na kufurahia muda wangu inje ya nyubani kwa utulifu na pia unafulaha mingi.

Ninafuata sana NTV Kenya. Ninaipenda mfereji huu kwa sababu, huwasilisha habari kwa udani na kwa uwazi. Pamoja na vipindi vinavyoangazia, masuala ya jamii, uchumi na maisha ya kila siku. Pia, napenda mjadala yao kwa sababu hunisaidia kuelewa mitazamo tofauti kuhusu mambo yanaenedelea nchini na duniani. Mbali na habari, NTV pia ina vipindi vya kiburudani na makala maalum inayonifanya nijifunze mambo mapya. Kwa ujumla, ni mfereji unaofuata kwa sababu unanipa mchaganyiko mzuri wa elimu, taarifa na pia burudani.

Kipindi cha televisheni nilinachokipenda. Ni the Eren D. Guinness Cho. Ninakipenda kwa sababu ni kipindi chenye mchanganyiko wa burudani, mazugumzo na ujumbe chanya. Eren ana mtindo wakipee wa kufanya wageni wajisikie huru na mazugumzo yake huwa ya asili na yenye kuchekesha bila kulazimishwa.

Ninatumia mfumo wa usalama wa vidole na penda mfumo huo kwa sababu ni waharaka, rahisi, na salama ikiliganishwa na kutumia nyui la kila mara. Inarahisisha kufungua simu au viffa vingine bila kuhangaika kukumbuka maneno ya asili. Zaidi ya urahisi, mfumo wa vidole unanipa amani ya akili kwa sababu ni vigumu kwa mtu mwingine kutumia bila ruhusa yangu. Kwa jumla, ni teknolojia ninaoipendelea kwa sababu inaokoa muda na inalinda taarifa zangu zote binafsi kwa ufanisi.

Sherehe ninayoipenda zaidi ni sherehe ya kuzaliwa. Ninaipenda kwa sababu ni wakati wa kushukuru uhai, kutafakari mafanikio ya mwaka uliopita, na kuweka malengo mapya. Pia ni fursa ya kukutana na familia na marafiki, kushirikiana furaha, vicheko, na kukumbuka nzuri. Kinachonipendeza zaidi ni hali ya upendo na kuthaminiana inayokuwepo katika sherehe hii. Haijalishi kama ni sherehe kubwa au ndogo. Kilicho muhimu ni kuwa pamoja na watu wanaonijali. Kwa ujumla, sherehe ya kuzaliwa hunifanya nijisikie wa thamani, mwenye furaha na mwenye matumaini mapya.

Ndiyo, napenda maua. Maua hunivutia kwa sababu yana uzuri wa asili. Rangi mbalimbali na harufu nzuri zinazobadilisha mazingira na hali ya moyo. Kuyaona tu, hunipahisia ya utulivu na furaha. Na hunikumbusha uzuri mdogo mdogo uliopo katika maisha kila siku. Pia napenda maua kwa maana yanayobeba, yanaashiria upendo, matumaini na mwanzo mpya. Iwe ni bustanini, nyumbani au kwenye sherehe. Maua huwela hali ya uhai na uchangamfu. Na kunifanya, nijisikie, nimeunganishwa, zaidi na asili.

Kampuni ya teknolojia ninayoamini zaidi ni Microsoft. Kampuni hii imejijengea sifa kuwa salama, imara na kuaminika haswa katika maswala ya usalama wa data na falaga. Kwa mfano, viwango vya ulinzi na zera zao za faragha vimepata kupitishwa vizuri na watumiaji na watalamu wengi duniani. Jambo linalokifanya ni mojawapo ya kampuni zinazopatikana na kutegemewa zaidi kwa teknolojia yao ya kompyuta na huduma za mtandao. Pia Microsoft inajulikana kwa uvumbuzi wa mara kwa mara na huduma zinazosaidia wateja binafsi na biashara. Ikiwa ni pamoja na mfumo wa uendeshaji, Windows, huduma za wingu na zana za uzalishaji kama Microsoft mia tatu na sitini na tano.

Ndiyo, nimewahi kuenda maonyesho ya sanaa, na huwa ni usoefu wa kufutia sana. Maonyesho hunipa nafasi ya kuona kazi balibali za wasanii kuwanzia uchoraji, sanamu, hadi sanaa sa kisasa, na kila kazi huwa na hadithi au ujube wake. Kutebea katika maonyesho, hunifanya nifikirie kwa udani na kuthamini ubunifu na juhudi sa wasanii. Pia, napeda jinsi maonyesho ya sanaa nafyowaleta watu pamoja, kuna kubadilishana mawazo, kujifunza, kujifunza mitasamo tofauti, na kugudua mitido mipya ya sanaa. Kweda maonyesho ya sanaa. Hunipanua fikila, hunipa msukumo. Na kunifanya nijisikie nimeuganishwa zaidi na ulimwegu wa ubunifu.

Mazoezi yangu ya kila siku huanza kwa kupumzika kidogo na kuongeza mazungumzo wa damu. Kisha hujumuisha mchaganyiko wa mazoezi ya moyo na nguvu na nguvu. Kwa mfano mara nyigi hufanya kukimbia au kutembea kwa muda wa dakika thelathini. Kisha kufuatia na mazoezi ya misuli kama push-ups ili kuimarisha nguvu za mwili. Zaidi ya afya ya mwili, mazoezi haya hunisaidia kudumisha afya akili, kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza umakini katika kazi za kila siku. Baada ya mazoezi, hufanya kupumzika na kunyoosha misuli ili kuepuka majeraha na kuhakikisha mwili unapata nafuu.

Mimi natumia wifi zaidi kuliko data ya simu sababu ni kwamba wifi ni rahisi, haraka na mara nyingi salama hasa wakati wa kushughulikia kazi nzito za mitadaoni au kupakua maudhui makubwa. Pia, wifi husaidia kuokoa matumizi ya data ya simu, jambo inalonifanya niwe na uhakika wa mtandao bila wasiwasi wa gharama. Hata hivyo, wakati wifi haipo, ninaweza kutumia data ya simu. Kama mbadala, lakini kwa kawaida ninapendelea wifi kwa utulivu na pia tija zaidi.

Ndiyo, napenda chakula cha haraka lakini kwa kiasi kidogo na kwa wakati maalumu. Napenda kwa sababu ni rahisi na haraka hasa pale siku sikiwa senye shughuri nyingi na sina muda wa kupika. Vile vile, chakula cha haraka mara nyigi hutoa ladha nzuri na furaha ya kula kitu kitu. Kilicho tayali na chenye mfuto wa haraka. Hata hivyo, sijakunywa sana kwa sababu ninajali afya na lishe. Hivyo, hujalibu kuchagua chakula chenye afya saidi. Kama mboga, piza, yenye fiabato, fya asili.

Sera muhimu zaidi ya kampuni inayo ninayoiona ni sera ya uwazi na uwajibikaji. Sera hii husaidia kuhakikisha kuwa kila mfanyikazi anafahamu majukumu yake, malego ya kampuni na vigezo vya kupima utendaji. Hii hutoa mazingira ya kuelewana, kuaminiana na kutimiza malengo kwa ufanisi. Zaidi ya uwazi napenda kampuni iwe na sera za usawa na usalama kazini. Kuhakikisha kila mfanyikazi anaheshimiwa bila ubaguzi na mazingira ya kazi ni salama, kiafya na kihisia. Sera kama hizi, huchangia uhusiano mzuri wa kazi, motisha ya wafanyikazi na tija ya jumla ya kampuni.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa njia ya changanyiko, cha vitabu, mafunzo ya mitandaoni na mazoezi ya vitendo. Kwanza kusoma huniwezesha kuelewa nadhalia na kupata maarifa mapana. Kisha kuangalia video au mafunzo mtandaoni, kuna nipa ufanuzi kwa hatua na mifano halisi inayoweza kutumika. Zaidi ya hapo, napenda kujifunza kwa vitendo kama kufanya mazoezi au miradi ndogo inahusiana na somo.

Najirida kutoka fitisho fya mutadaoni kwa kutumia mchaganyiko wa tahadhari, teknolojia na binu sa akili. Kwanza, ninahakikisha ninasimamia nyura zangu kwa nguvu na tafauti kwa kila akaunti na kutumia udhibitisho wa hatua bili. Pare inapowezekana. Hii hufanya figumu kwa mtu mwigine kuigia bila ruhusa yangu.

Ndiyo, ninaweka picha zangu mitandaoni, lakini kwaagalifu mkubwa sana. Kuchagua kushiriki picha abaso, hazi hatarishi faraga au salama wangu, na maranyiki huwa za matukio maarum, safari au kubukubu mzuri. Pia, utumia mipangilio ya faraga ili kuhakikisha ni watu ninao waamini tu wanao weza kuziona. Saidi ya hilo huepuka kueka taalifa nyeti kama eneo halisi kwa wakati huo au picha zinazo onyesha maisha binafsi kwa udani sana. Kwa kufanya hivyo ninaweza kufurahia kushiriki kubukubu mtadaoni huku nikirida usarama na varaga sango.

Ninashughulikia muda kazini kwa kupanga kazi kwa umakini na kuweka vipaubele. Huansisha siku kwa kuorodhesha majukumu muhimu na kuweka muda maalumu kwa kuyakamirisha. Jabo inalonisaidia kuepuka msokomano wa kazi na kushelewesha maabo. Pia, hutumia kareda na fikubusho kufuatilia mikutano na tarehe sa mwisho. Zaidi ya kupanga, ninazingatia nidhamu ya muda kwa kupuguza fisubufu kama kutumia simu bila mpango wakati wa kasi. Huwa nagawanya kazi kubwa katika fipade fidogo, ili iwerahisi kuikamilisha hatua kwa hatua. Mwisho wa siku hutathimini kirisho nifanikisha na kupanga kinashofuata hali iniwesesha kutumia munda. Kwa ufanisi na kuogesa tija kazini.

Kifaa cha kiteknolojia ambacho siwezi kuishi pasipo ni simu ya mkononi. Simu ni muhimu kwa sababu huchaganya mawasiliano, habari, burudani, na zana za kazi katika kifaa kimoja. Kupitia simu, ninaweza kupokea na kutuma barua pepe, kufuatilia ratiba zangu, kuwasiliana na familia na marafiki, kufuatilia muziki au video, na hata kutumia zana za elimu na kazi. Zaidi ya hayo, simu ya mkononi ni kifaa cha usalama na msaada wa haraka, kwani inaweza kutumia kama GPS, kamera na kwa dharura kupiga simu au kutuma ujumbe. Kwa hivyo, ni kifaa chenye manufaa mengi ya kila siku na kinachowezesha kuishi maisha ya kisasa kwa urahisi na tija.

Ndiyo, mimi nimewahi kufuga mnyama na ilikuwa ni mbwa. Uzoefu huo ulikuwa wakipekee na wakufundisha sana. Kufuga mbwa kunanifundisha uwajibikaji kwa sababu unahitaji kuhakikisha anapata chakula, maji, afya nzuri na muda wakucheza kila siku. Pia, hunipa urafiki wakweli na kwa kuwa mbwa huonyesha upendo na uaminifu bila masharti. Zaidi ya hayo, kufuga mnyama hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie mwenye furaha zaidi. Kutembea naye na kucheza hufanya mwili kuwa na shughuli na kuimarisha uhusiano wakaribu. Kufuga mnyama ni uzoefu unaojenga huruma, nidhamu na furaha ya kila siku.

Napenda hesabu, ninazipeda kwa sababu hunifundisha kufikiri kwa mantiki, utaratibu na kutatia kuutatua matatizo kwa njia ilio wazi. Kila tatizo la hesabu nina njia yake ya suluhisho na hilo hunipa hisia ya kuridhika ninapofikia jibu sahihi. Pia napenda hesabu kwa sababu zinatumika sana katika maisha ya kila siku kuanzia kupanga bajeti, kufanya maamuzi hadi kuelewa takwimu kazini au kwenye biashara. Hesabu hunipa changamoto mzuri ya akili na hunisaidia kuimarisha uwezo wangu wa kufikiria kwa kina.

Ninatumia mitandao ya kijamii, lakini kwa uangalifu mkubwa, napenda kutumia mitandao kama Facebook, Twitter, ili kuunganishwa na marafiki, familia, na kupata habari au burudani. Pia, ni njia nzuri ya kushiriki kumbukumbu, mawazo na matukio muhimu. Hata hivyo, ninahakikisha kutumia muda kwa uwiano na kujikinga na taarifa zisizo sahihi au zisizo salama. Pamoja na kuweka mipangilio ya faraga, ili kuthibiti ni nani anaweza kuona kile ninachoshiriki. Kwa hivyo, mitandao ya kijamii ni chombo nzuri cha kuunganishwa na dunia, lakini inahitaji tahadhari ili kutumia kwa usalama na busara.

Chakula ninachokula mara nyingi mchana ni sadiwich, yenye protini na boga. Napeda kwa sababu ni lahisi, halaka na chenye lishe ya kutosha kuedelea hadi jioni bira kuumwa na jaa. Mara nyigi hujumuisha kuku, nyama ya ng'ombe au samaki, pamoja na boga safi kama kabeji, nyanya na lettuce. Jabo linaloogesa vitamini na nyuzi nyuzi. Pia napeda kuchaganya sadiwishi na kiabato cha afya kama jibini kidogo au mchuzi wa asili ili kuongeza ladha bila kuogesea mafuta ama sukari mingi. Kwa ujumra ni mlo wa mchana unaonipa nguvu, afya na urahisi hasa siku zenye shuguri nyigi kazini au shureni.

Ndiyo, napenda kupiga picha. Ni napenda kwa sababu kunanipa nafasi ya kunasa kumbukumbu na hisia za wakati fulani. Iwe ni mandhari ya asili, matukio ya kifamilia, au maisha ya kila siku. Kupitia picha, naweza kueleza hadithi bila maneno na kuhifadhi nyakati muhimu kwa muda mrefu. Pia, kupiga picha hunifanya nijifunze kuona mambo kwa mtazamo tofauti, kuzingatia maelezo madogo, mwanga na rangi. Ni njia ya ubunifu na pia ya kupumzika kwa sababu inanisaidia kuondoa mawazo na kufurahia mazingira inayonizunguka.